Mimi hutumia mda wangu wa mtandaoni zimea kwa saa sita. Kushukulikia kazi ya ofisini na pia kuwajulia familia kazini na pia wakati napotasama taarifa mwenye runinga hii. Agalabu ni masaa sita kwa siku ukiwa mtandaoni.

Upenda rangi ya nyeupe jumbani kwamana. Aswami upenda nyeupe kumana inashiri ya amani. Pia inaleta mvuto. Na pia inangarisha nyumba hiwe safi kabisa. Apia utaweza kujua ni madudumi yepi ya ambae naingia nyumbani. Urangi nyeupe ni safi kabisa ni mzuri inavuti ya macho.

Katika olimpiki, mimi napenda mchezo wa kukimbia maana wakimbiaji wengi, wanakimbia vizuri, kujizalia, dhahabu, na zawadi zingine zinazowasaidia katika kimaisha.

Naam mtindo wa mfu au mfumo wa usalama wa vidole ni thabiti kwa vyombo kama rununu kwani? Vidole haifanani na hivyo huwa thabiti kuilinda rununu yangu?